Wikendi huwa siku yangu ya kupumzika Mimi hupenda sana kwenda inje kula chakula na kijana wangu wa kwanza mara mingi mimi huenda kunywa kahawa ama kula chakula cha usiku kabla ya kurudi nyumbani na kuendelea na shughuli zangu.